Ninachokifanya kuwatia wenzangu moyo, ni kuwasikiliza kwa makini, kuwapongeza kwa juhudi zao, kutoa msaada inapohitajika, kuwakumbusha malengo yao, kuwa mfano mzuri kwao, na kuwapongeza pia.

Chukula cha jadi ninachopenda sana ni ugali pamoja na mboga za asili kama sukumawiki kunde au mrenda. Chukula hiki hunifanya unikumbusha maisha ya nyumbani na mila zetu asa nyakati za kula pamoja na familia. Napenda ugali kwa sababu ni rahisi ushibisha na huenda vizuri na vyakula mbali mbali vya kitamaduni. Kama samaki, nyama au maziwa mala. Boga za asili pia ni zenye afya na ubeba hadha alisi ya chakula cha jadi. Jambo linalonifanya nikidha nikidhamini zaidi urithi wetu wa kitamaduni.

Hili kuongeza uzalishaji wangu. Uwanza kwa kupanga ratiba na kueka vipa umbele vya kazi ninazo paswa kufanya. Na panga kazi muhimu kwanza na kugawanya majukumu makubwa katika atuwa ndogo ndogo. Hili yawe rahisi kutekelezeka bila kuhisi mzigo mkubwa. Njia ii unisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kuchelewesha mambo. Pia ujitaiti kupunguza fisumbufu na kudumisha nidhamu bila binafsi. Ninapofanya kazi uweka kando mambo yanayo weza kunifuruga kama matumizi ya simu bila sababu au kufanya kazi nyingi kwa wakati wa pamoja. Saidi ya hapo, uchukuwa mapumziko mafupi ili kurejesha nguvu na umakini. Jambo linalo nisaidiya kufanya kazi kwa ufanisi na kudumisha uzalishaji wa hali ya juu kwa muda mrefu.

Mafunzo ni ngependa kupata kazini ni yale ya nayohusisha husisha na kuongeza ujuzi wa kita alamu na kiteknolojia. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo ya matumizi ya teknolojia mpya, mifunzo ya kisasa ya kazi na mbinu bora za utendaji unanisaidia kuboresha ubora wa kazi yangu na kuendana na mabadiliko ya haraka katika mazingira ya kazi. Pia ningependa kupata mafunzo ya maendeleo, binafsi na uongozi. Kama vile mawasiliano bora, usimamizi kwa wamda na kufanya kazi kwa timu. Mafunzo haya hunisaidia kukuza kujiamini, kukuza kujiamini, kushirikiana vizuri na wenzangu na kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi siku zijazo.

Ufanya marafiki wapia kwa kuwa mwenye mawasiliano ya wezi, ya wazi na mwenye urafiki. Kwa watu ni nao kutana nao, wazia kwa salamu, mazungumza ya kawaida na kuonyesha niya ya kweli ya kuwasikiliza wengine. Jia ii unisaidia kujenga uwelewano wa awali na kufanya watu wajisikie oru kuzungumza nami. Pia ujenga urafiki kupitia shuguliza pamoja, kama kazi, masomo, michezo au shuguli za kijami. Kushiriki uzowefu na malengo ya pamoja, uimarisha usiano na kusaidia urafiki kukua utaratibu. Kwa kuwa uvumilifu na umkweli, uwaraisi kwangu kuhunda urafiki wa maana na wakudumu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka kwa kiasi. Asa pale ninapokuwa na ratiba yenye shuguli nyingi. Chakula na cha haraka unisaidia kuokoa muda na. Hunipa nishati ya haraka. Ninapo hitaji kuendelea na majukumu ya siku. Pia napenda kwa sababu kinapatikana kwa urahisi na huwa na ratha inayovutia. Hata hivyo, sipendi kukitumia mara kwa mara. Najitahidi kudumisha afya kwa kula chakula cha nyumbani au lishe bora kadiri inavyo wezekana. Kwangu chakula cha haraka ni suluhisho la muda. Si mtindo wa maisha na napendelea kukitumia kwa usawaziko ili kulinda afya yangu kwa muda mrefu.

Mimi uchaji kifaa changu mara kwa mara moja au mbili kwa siku. Kulingana na kiwango cha matumizi kwa kawaida ni kiwa na shuguli nyingi au kutumia kifaa kwa mda mrefu napenda kuahakikisha kimejaa kabla ya kuhanza kazi ili kisiwe na usumbuvu. Mara nyingi napangilia kuchaji wakati wa mapumziko au kabla ya kuondoka nyumbani ili kusiwe tatizo katika katikati ya siku. Jia hii unisaidia kundumisha ufanisi au kuwakikisha kifaa kipo tayari kila wakati ninapoyitaji.

Ninatumia kompyuta, mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kwa kazi, ninatumia kompyuta kuandika ripoti, kuandaa nyaraka muhimu na kuwasiliana na wenzangu. Kupitia barua pepe au majukwaa ya kazi. Kompyuta pia husaidia kupanga ratiba na kufuatilia maendeleo ya malengo yangu ya kazini. Kwa kujifunza kompyuta. Ni chombo muhimu cha kupata taarifa, kufanya utafiti au kuongeza ujuzi. Katika nyanja mbalimbali, hutumika pia kwa kuendeleza mawasiliano na marafiki au familia. Lakini kipengele kikuu ni kuhakikisha kazi na masuala ya kielimu yanafanyika kwa ufanisi zaidi.

Inalinda falaga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Siwezi kutua taarifa binafsi kama nywila, maelezo ya bengi, au taarifa nyeknieti kwenye tufuti au majukua ni nisio yaamini. Pia utumia majina ya mtumiaji na mipagilio ya faraga inayothibiti ni nani anaweza kuona taarifa au mchapisho yangu. Pia hutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na uwakikisha programu na vifaa vyangu vinasasishwa mara kwa mara ili kuzuhia udhaifu wakiuswala yaki usalama, zaidi ya hapo huwa makini au barua pepe au viungo vya kutiliwa shaka ili kuepuka ulagai. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kutumia mtandao kwa usalama huku nikilinda falaga yangu.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ya asili na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Kupanda milima unisaidia kujenga nguvu za mwili, uvumilivu na nidhamu uku nikifurahia manthari mzuri au hewa safi. Pia shuguli hii hunipa mda wa kutafakari au kujitambua. Kufika kileleni uleta isia ya mafanikio au kunikumbusha umuhimu wa juhudi, subira au kujiamini. Kwa sababu hizo kupanda mlima ni moja ya shuguli ninazodhamini kwa afya ya mwili na akili.

Napenda wanyama wa kufungwa. Hasa mbwa na paka. Umbo hunivutia kwa uaminifu wao. Ulinzi na urafiki wanao onyesha kwa binadamu. Wanasaidia sana katika kulinda nyumba na pia huleta furaha kupitia kucheza na kushirikiana nao. Pia napenda paka kwa sababu ni wanyama wapole na wanaojitegemea. Lakini bado uonyesha upendo kwa namna yao ya kipekee. Wanyama au unifanya ni hisi utulivu au husaidia kuleta mazingira yenye uhai na furaha nyumbani.

Ndio, kuna himizaji ya ushirikiano kati ya timu. Ushirikiano wa timu ni muhimu sana kwa sababu unarahisisha kufanikisha malengo kwa pamoja, kuboresha mawasiliano, na kuhakikisha kila mshiriki anahisi kushirikishwa. Timu inayo shirikiana vizuri inaweza kushirikiana mawazo, kugawana majukumu na kusaidiana pale changamoto zinapojitokeza. Jambo linalo ongeza ufanisi wa kazi. Kwa upande mwingine, ukosefu wa ushirikiano unaweza kusababisha migogoro, kuchelewa kwa kazi na matokeo dunim. Kwa hivyo, huhakikisha kila mtu anashirikiana, kusikiliza wezake na kutoa mrejesho kwa wakati msingi wa kufanikisha kazi ya pamoja. Ushirikiano mzuri unaleta umuhimu wa mshikamano, motisha na maendeleo ya timu kwa jumla.

Shuguli zangu za siku za mvua zinapaojitokeza mara nyingi uwanza kwa kutulia ndani ya kufurahai hali ya hewa. Ninapenda kukaa karibu na dirisha kisha kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kufanya kazi ndogo ndogo nyumbani. Wakati mwingine napenda pia kuandaa kinywaji moto kama chai au kahawa ili kujisogeza zaidi na hali ya utulivu wa mvua. Mawazo yangu ya kuanza mvua mara nyingi ni ya furaha kwa sababu napenda mwendo wa mvua na sauti yake ya kupendeza. Nakumbuka siku moja mvua niliofurahia zaidi ilikuwa nilipokuwa na familia tukicheza michezo ndogo ya ndani na kisha kufurahia chakula cha joto pamoja. Chambo lililinifanya nijisikie furaha na mshikamano wa kifamilia. Mvua pia ubadilisha mpango wangu mara nyingi. Nimejifunza kupanga shuguli zangu za ndani kama kufanya kazi, kusoma, au kupanda, au kupanga mipango mingine la badala ya kuenda nyingi. Wakati unasikia sauti ya mvua, uhisi, amani, tulifu, na wakati mwingine kukumbuka, kumbukumbu, nzuri za utotoni. Kwa kweli, uvua kwangu si kizuizi, bali ni funza ya kupumzika, kufikiria na kufurahia maisha kwa mtindo wa kinywa na utulivu.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hufuata mchanganyiko wa tabia za lishe, mazoezi na mapumziko ya kutosha. Kwanza ninajitaishi kula chakula chenye lishe bora. Ikiwa ni pamoja na mboga matunda, protini na kiasi kidogo cha vyakula vya haraka. Lishe hii hunisaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri na kudumisha nguvu na kinga ya mwili. Pili, hujumuisha mazoezi ya kawaida kama kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nyumbani. Ili kudumisha afya ya moyo, misuli na mwili kwa ujumla aidha inayahakikisha kupumzika vya kutosha na kulala vizuri kwa sababu usingizi mzuri husaidia mwili kurekebisha nguvu na kudumisha akili katika hali bora. Zaidi ya hapo, huchukua tahadhari za kinga kama kunawa mikono mara kwa mara, kunywa maji kwa ya kutosha na kuepuka, tabia hatarishi kama kula sana vyakula visivyo na afya. Kwa kukufanya hivi, naweza kudumisha mwili wenye afya akili safi na nguvu za kutimiza majukumu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye lishe bora na manufaa mengi kwa afya. Maziwa hunipa nguvu na husaidia kuimarisha mifupa na meno kutokana na madini kama kalsiami. Pia napenda kuyakunywa maziwa asubuhi au jioni hasa yakiwa moto kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie vizuri. Zaidi ya hapo maziwa ni rahisi kuyakunywa na vyakula vingine kama chai au nafaka. Jambo linaloyafanya yawe sehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siku. Kwa ujumla, kunywa maziwa hunifanya nijisikie nipo sawa kiafya na tayari kuendelea na shughuli za siku.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vidogo vya furaha na utani wa kila siku. Hasa pale ninapokuwa na wenzangu au familia. Mazungumzo ya kirafiki utani wa kichekesho au tukio lisilo la kawaida linaweza kunifanya nicheke bila kujua. Pia kuona au kusikia hadithi za kuchekesha au ucheshi wa watoto huleta furaha mkubwa. Kwa kweli kucheka kwangu hakutoki tu kwenye utani bila bali pia kutambua mambo mazuri na yenye furaha katika maisha ya kila siku jambo linaloongeza hisia ya furaha utulivu na mshikamano wa wengine.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mbinu kadhaa za usalama. Kwanza uchagua nenosiri nene na ngumu, lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalumu. Njia hii hunifanya ku kuwa kuwa vigumu kwa mtu au programu kudhani au kukunga nenosiri lako. Pili, kuchagua nenosiri tofauti kwa akaunti mbalimbali ili kuzuia kwamba ukiibiwa moja nyingine pia isiwe hatarini. Pia uhifadhi nenosiri kwenye mahali salama. Kama meneja wa nenosiri badala ya kuandika kwa karatasi au kuhifadhi kwenye kifaa kisicho salama. Zaidi ya hapo, hujizuia kutumia taarifa za kibinafsi kama majina au tarehe ya kuzaliwa kwenye nenosiri au kupasu. Na hupasua kwa kutumia nywi nywila mpya mara kwa mara. Kwa njia hizi, ninaweza kulinda akaunti zangu mtandaoni na kuha kuha kuhakikisha taarifa taarifa zangu binafsi zina zinaendelea kuwa salama.

Ninaposherehekea mwaka mpya hupenda kufanya hivyo kwa utulivu na tafakari mara nyingi hutumia muda huo kukaa na familia au marafiki kwa karibu. Tukizungumza kuhusu mwaka uliopita na kushukuru kwa mema na changamoto tulizopitia hii hunisaidia kuanza mwaka umpya nikiwa na moyo wa shukran na matumaini. Pia hutumia kipindi hicho kujiweka malengo mapya na kupanga namna ya kuboresha maisha yangu iwe ni kazini kiafya au binafsi wakati mwingine hujipa nafasi ya kupumzika kusikiliza mziki au kushiriki chakula maalum kama ishara ya mwanzo mpya. Kwa kwangu kusherehekea mwaka mpya ni si lazima kuwe kwa sherehe kubwa bali ni kuhusu kuanza ukurasa mpya wa mawazo chanya niya ya kufanya vizuri zaidi.

Ikiwa ningependa kutembelea mahali pa kistoria, ningechagua misiri ya kale, hasa piramidi za giza lango la sphenixi. Mahali hapo lina mvuto mkubwa kwa sababu linahusiana na historia mamilioni ya miaka. Tamaduni za kale na mafumbo ya kifalme ambayo bado hayajatatuliwa kabisa kutembelea mahali hapa kuna nipa funza ya kujifunza moja kwa moja kuhusu utaaribu wa kale au bino walizo tumia watu wa zamani. Pia ningependa kuona ma mji wa Roma wakale kwa sababu unahistoria tajiri ya siasa sana sanaa na ushirikiano wa kijamii. Mahali pa ki historia kwa kweli hunipa mtazamo wa jinsi binadamu walivyokuwa changamoto walizokabiliana nazo na mafanikio ya utembelea mahali kama iki kunafanya mafunzo ya kihistoria kuwa ya moja kwa moja ya kuvutia na yanayo yanayo kumbukwa.